Umeme unapo katika ninatumia mishumaa. Ni lazima niwe na mishuma ili niweze kupata mwangaza. Wakati sina mishumaa natumia taa ya kutumia mafuta. Maana ma ni lazima ukuwe na mwangaza kwa boma. Huwezi ishi bila mwangaza. Ni muhimu sana wakati ule umeme umekatika uwe na njia ingine ya kupata mwangaza. Ndiposa ninakuanga na mishumaa ili kuwezesha mwangaza kwa nyumba.

Mwalimu ninaye kumbuka ni mwalimu wa hesabu. Namkumbuka maana alikuwa mwalimu mkali sana. Alitia maanani katika masomo na kufunza wanafunzi. Aliweza kutuonyesha jinsi maisha ni hesabu. Kwa kila jambo unalolifanya ni lazima hesabu ziwe. Katika maisha ninayoishi ninaona kwa kweli hesabu ni lazima ikuwe kwa kila kitu. Maisha ya mwanadamu kila mahali chochote unachofanya ni lazima ufanye hesabu. Namkumbuka maana ni yeye aliye fanya nitilie maanani na kusoma hesabu. Na ninaona faida ya hesabu katika maisha yangu. Kila kitu ninachofanya kinajumulisha hesabu huwezi ishi bila hesabu. Kwa hivyo huyo mwalimu namkumbuka kwa njia zozote zile kila siku ya maisha yangu naona maana ya huyo mwalimu.

Napenda suruali kwangu mimi. Naona surwali ndiyo nguo mzuri na yenye adabu. Maana unapo kuwa unatembea. Surwari inakuanga ni rahisi na unaeza tembea vizuri. Ila isiwe surwari inayo kukaza. Napenda surwari ile inanitoshea vizuri na wala hainikazi. Suruari ndiyo nguo rahisi na hata unapo kwenda sokoni, suruari ina bei rahisi kushinda sketi. Suruari inaezakuwa nyepesi sana pengine unapotembea haraka ama unapokimbia. Suruari inakuezesha kukimbia haraka ama kutembea haraka. Hila sketi ni lazima utembee kwa utaratibu wakati upepo unapo kuja unilazima ujiangalie sana. Lakini surwari unaeza kuwa bila hofu utatembea vile utakavyo maana hiwezi pepea kwa upepo. Hila sketi yaeza kuja na ikapepea juu maana ndiyo naona heri surwari kushinda sketi.

Harufu inayo nipendeza ni harufu ya nyama. Napenda kuka maari kuna harufu ya nyama maana inamvuto mkubwa. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimealikwa kwenye sherehe. Nilipofika hapo, nilivutiwa na mvuto wa harufu ya nyama. Kwani nilienda kwa muendo wakati maana ninapenda kuka maari nyama inapikwa. Napenda hiyo harufu na ila napenda hata hiyo mchuzi wa nyama. Harufu ni nayo ipenda zaidi ni harufu ya nyama. Iwe ni nyama ya kuchemusha choma ama nyama aina yoyote. Iyo harufu inanivutia sana.

Mpeni kaisari yaliyo ya kaisari na mpeni Mungu ya lliyo yake. Lazima nitoe sadaka na michango katika kanisa. Maana hiyo ni njia moja ya kueneza injiri na kueneza kazi ya Mungu. Sadaka ni njia moja na ishara ya kuonyesha. Unatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu Aliyekupa chochote ulicho nacho. Hata afya yako. Ya mwili ni jambo la kushukuru Mungu Dio maana natoa sadaka katika kanisa. Na hata michango ya kanisa. Na hata michango ya huku mjini iwe ni ya ugonjwa, iwe ni ya harusi, iwe ni ya mazishi. Natoa pia michango. Na hata kwa kanisa natoa sadaka na michango ya kueneza injili ya bwana.

Tabia na yao penda kwa wengine ni mtu kuwa na ubinadamu. Unapo kuwa na ubinadamu, unamuona mwenzako kama mwanadamu mwenzako huwezi mfanyia mabaya. Unakuwa na mtu mwenye roho safi, roho mzuri inayo penda watu, roho inaesaidia. Kuwezi ukamuumiza mwenzako, kuwezi mfikiria mwenzako mabaya. Iyo ndiyo nineza penda tabia ya wenzangu wakue nayo nikuwa na ubinadamu na kuwa unamjari mwenzako.

Juisi ninayopenda ni juisi ya maembe. Maana ninapenda maembe sana. Napenda juisi ya maembe sababu ni tamu sana. Na ladha yake ni mzuri. Pia inakuanga na uzito mwema. Unapokunywa hiyo juisi unasikia umeshiba na umetosheleka. Napenda juisi ya maembe maana ladha ile ya maembe bado iko na haijapotea. Unapokunywa hiyo juisi unahisi ni kama umekula maembe. Juisi ninayoipenda sana ni ya maembe. Maana ndiyo tunda ambalo napenda sana.

Siku yangu ya kuzariwa naisherekea kwa njia kubwa sana. Maana ni siku ile inanikumbusha siku ambao mama yangu alinizaa ni kaja duniani. Hiyo siku naitilia maanani. Hivyo naalika marafiki na hata familia. Tunaja tunakusanyika pamoja. Tunasherekea kwanjia kubwa sana. Tunapika chakula tofauti tofauti na hata tunakuwa na vinywaji tofauti tunakula pamoja tunakunywa pamoja alafu tunaweka muziki tunacheza pamoja. Tunasherekea iyo siku kwa njia ya furaha sana. Tunapo mariza burudani yote. Watoto na marafiki zangu huungana na wananimwagia maji. Ikiwa ni ishara ni siku yangu ya kuzaliwa. Hiyo siku ninaitambua sana. Kwa sababu ni siku hile ambayo nilikuja hii duniani. Na hapo ndipo mwanzo ya kuanza kuhesabu miaka yangu kila mwaka nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia kuu sana.